Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano ya masomo, nilijiboresha katika ujuzi wangu, nilikuwa na burudani, kwa kuwa nilishinda, nilipata zawadi, nilionyesha kipawa changu, na nilikutana na watu wenye malengo sawa na yangu na nikafurahia maishani mwangu.

Kwa kujiandaa kwa mkutano, kwanza mimi husoma nyaraka, pia ninafanya utafiti, ninaandaa maswali, ninapanga mawazo kwa mtiririko ili yakue sawa, ndiposa nikue na uhakikisho vizuri.